Sherehe kwangu siyo tu kuhusu tarehe au kwenye kalenda mbali ni kuhusu ile uchangamfu au vibe na watu ninaopenda Kila siku kuu ina mfumo wake Lakini kila wakati ninapo kuwa na sherehee hivi ndivyo nina vyo sherehekea Kwa mfano mimi huwa na mapishi ya nguvu katika siku kuu yangu mimi lazima nipike vizuri Hakuna siku kuu bila harufu ya jikoni mapishi huanza mapema, nyama choma, pilau iliyo shiba, viungo na chapati za kusukuma Sherehe huanza pale tunapo kaa mezani kama familia au marafiki Tukipiga gumzo huku tukisherehekea juhudi zetu Wakati mwingine kusherehekea siku kuu zangu kwa kuungana na marafiki wangu na familia yangu siku kuu zangu ni muda wao wa kurudi nyumbani au kukutana na marafiki ambao hatuja onana muda mrefu tunapiga picha tunakumbushana matukio ya zamani na kucheka hadi mbavu zituume hapo ndipo tunajua nani amepiga hatua nani a nahitaji msaada Wakati mwingine, mimi husherehekea siku kuu kupiga muziki na burudani lazima kuwe na ngoma ya maana Iwe ni nyumbani, tukicheza nyimbo za zamani au zilizopendwa au kutoka nje kwenda kwenye matamasha ya muziki na sherehe za mtaani. Muziki ndiyo unaoweka ile roho ya sherehe iwe hai. Wakati mwingine, wakati wa sikukuu mimi hutoa shukrani. Napenda kutumia muda kidogo kutazama nyuma na kushukuru kwa uzima. Wakati mwingine najichanga na washikaji na kupeleka chochote kwa wasiojiweza mtaani. Hiyo inanipea amani, fulani, moyoni, kuwa, nimefanya kitu cha maana sana katika siku yangu kuu, ya sherehe wakati mwingine, katika sherehe, au ninavyo sherekea, sherehe zangu Mimi, mimi ukaachini, nakujiburudisha tu, mimi peke yangu Baada ya kukaa chini, napumzika, baada ya pilika pilika zote Sherehe kwangu, uisha kwa kutulia tu labda kutazama, sinema, kali au kulala vizuri ili ni amke nikiwa na nguvu mpya na kuendelea na harakati za maisha.

Nikiamua, sasa nataka kupumzika na kustarehe kweli. Mimi sio mtu wa mambo mingi, mambo mambo mingi. Kwangu, starehe ni ile hali ya kusahaulisha akili. Kelele za dunia na kutafuta amani ya ndani, ndani ya moyo. Kwa hivyo, mimi nafanya mambo kadhaa wa kadhaa hapa na pale, mambo mawili, matatu. Kama vile kusikiliza ngoma au mziki mwanana. Natafuta ngoma kadhaa kama vile zilizopendwa Kwa kama vile za kitambotambo au ata nyimbo za zamani na zilizopendwa na zishusha sauti ziwe kama upepo tu Zisiwe juu, lakini zisiwe chini sana kisha najitupa kwenye kochi langu Nalolipenda na kuanza kusikiliza au nasikiliza ninapo tembea Wakati mwingine pia napenda kupunga upepo kama kuna sehemu yenye bustani yenye bustani yenye bustani yenye bustani au penye kuna maji matulivu au lakini pasikuwe na jua kali Naangalia tu anga Kuna stareha ya kipeke sana kutazama jua Likizama au kuangalia nyota bila kuwaza ripoti za ofisini au kodi ya nyunba au mambo ambayo yananizunguka wakati mwingine pia Najiburudisha na kinywaji baridi au chai cha miti shamba Najimimisha glasi au juisi baridi ya matunda au kikombe, cha chai yenye tangawizi na mlezi au liwamu limau, limau naunywa taratibu nijisikia kila sauti inavyoshuka na kupanda kitu ambacho mehendizunguka wakati mwingine napenda kupotelea kwenye hadithi ambapo nachukua kitabu naanza kukikwama polepole hasa kitabu ambacho kinanifuraisha na kile ambacho na kina, kina, kina, kina kina furahisha, hiyo inisaidia kusafirika kwenye kwenye ulimwengu mwingine bila kutoa mguu nje nyumba kwa sababu, kuna hile kituwa mbo tunaitopo kwa usura kumobo, kufanta saizi mwana, kutuka maizu, wakati mungine wakati mwingine, napotaka kustarehe ni mungine nakana marafiki au rafiki mmoja wa dhati au, mtu wa familia ambaye tunaelawana vizuri, tukipigia tu gumzo ambazo hazina shikimikizo Tunaweza kucheka tu kuhusu mambo ya utotoni au kwanza kuwaza mambo mazuri ya mbele na ambayo kutatawa kufanya au mbao tunanuwia kufanya siku moja Kwangu sherehe si lazima iwe gharama kumbwa Ila ule tu muda najihisi ni kuhuru kabisa na mnafasi yangu.